Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Niliwahi kufuga mbwa ambaye alikuwa mlinzi na rafiki mzuri. Kumtunza kulinifundisha uwajibikaji, uvumilivu na upendo kwa wanyama. Pia kufuga mnyama hunipa furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo katika maisha ya kila siku.

Ninahifadhi data yangu katika vifaa vya kidigitali kama kompyuta na simu pamoja na huduma za mtandaoni kama hifadhi ya wingu. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu na kuzifikia kwa urahisi wakati wowote. Pia huhakikisha data yangu iko salama hata kifaa kikipata hitilafu.

Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu ya kivuli au ndani ya nyumba ili kujikinga na joto, pia napenda kunywa maji mengi, kupumzika na kusoma kitabu au kusikiliza muziki. Hii hunisaidia kubaki na nguvu, kuepuka uchovu na kufurahia siku bila kuumia kutokana na jua.

Ndiyo nagawanya taka zangu hutenganisha taka zinazo oza kama mabaki ya chakula na taka zisizo oza kama plastiki na karatasi kufanya hivi husaidia kulinda mazingira kurahisisha urejeleaji wa taka na kuweka eneo langu safi pia hunifanya nijisikie nina mchango mzuri kwa jamii.

Napenda mbwa kuliko paka. Mbwa ni wanyama waaminifu, wachangamfu na wanaopenda kucheza. Pia hunifanya nijisikie salama na kunipa urafiki wa karibu. Kuwa na mbwa hunipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti habari mtandaoni hunipa taarifa kwa haraka na kwa urahisi kupitia simu au kompyuta. Pia ninaweza kusoma habari wakati wowote na kutoka sehemu yoyote jambo linalo nirahisishia kufuatilia ya nayoendelea kwa wakati.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Lebron James. Nampenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na hufanya timu yake ifanikishe ushindi. Nakumbuka mchezo mmoja ambapo alifunga alama nyingi na kufanya pasi nzuri jambo lililonifanya nimshtuke na kufurahia uwezo wake wa kucheza kwa akili, kasi na kushirikiana na wenzake unanikumbusha umuhimu na mazoezi kwa bidii. Ninapomuona akicheza ninajisikia furaha na motisha.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu cha utaalamu na kuwa mtaalamu anayeheshimika. Ningependa kukuza ujuzi wangu, kuchukua majukumu makubwa na kutoa mchango chanya katika taasisi ninayofanya kazi. Pia nalenga kujenga kazi yenye uthabiti na mafanikio ya muda mrefu.

Ningependelea kitanda kigumu kidogo kuliko kizuri sana. Kitanda kigumu hunisaidia kulala vizuri, kudumisha mgongo wangu na kupumzika bila maumivu ya mwili. Hata hivyo, kitanda lazima kiwe na ustarehe kidogo ili niweze kupumzika kwa utulivu usiku mzima.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia na marafiki. Sherehe ninazopenda zaidi huwa ni keki, nzuri na chakula kitamu huku tukishirikiana, kucheka na kufurahia pamoja. Nakumbuka siku ya kuzaliwa ya mwisho ilikuwa ya furaha sana kwa sababu tulicheka sana na kuzungumza kwa siku ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi ya kipekee ambayo itanikumbusha siku hiyo ya furaha.

Ndiyo maranyingi hununua vitu kwa kutumia simu. Kwanzisha manunuzi mtandaoni kuna rahisisha kununua bidhaa haraka na kutoka mahali popote. Pia hunisaidia kulinganisha bei na kupata ofa nzuri. Hata hivyo ninahakikisha kutumia njia salama ya kuchunguza bidhaa kabla ya kulipa. Kwa hivyo.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kutumia nywila thabiti kutokushiriki taarifa binafsi na kuchagua maneno yangu kwa uangalifu. Pia hupitia taarifa kabla ya kuamini au kushiriki na kuzuia kuangaliana na watu wasiojulikana. Njia hizi hunisaidia kubaki salama mtandaoni na kuepuka matatizo.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kama vile muda mfupi wa kumaliza miradi, migongano ya mawazo na wenzangu na kushugulika na matatizo yasiyotajiriwa. Hata hivyo, najifunza kushirikiana, kupanga kazi vizuri na kutumia uvumilivu ili kukabiliana na changamoto hizi kwa ufanisi.

Wakati wa mgogoro na mtu, napenda kukaa kimia kwanza, kumsikiliza kwa uangalifu na kuelewa mtazamo wake. Kisha huzungumuza kwa heshima na kujaribu kupata suluhisho la pamoja. Njia hii hunisaidia kuepuka ugomvi, kudumisha mawasiliano mazuri na kupata matokeo chanya.

Napenda sanaa ya uchoraji na muziki. Uchoraji hunivutia kwa rangi za ubunifu unaonyesha hisia za msanii. Muziki hunipa furaha kunituliza na kunisaidia kueleza hisia zangu. Aina hizi za sanaa hunifanya nijisikie karibu na ubunifu na utamaduni

Kila siku nakunywa takribani glasi sita hadi nane za maji. Hii hunisaidia kubaki na afya njema, kudumisha ngozi safi na huakikisha mwili yangu inafanya kazi vizuri. Pia kukunywa maji mara kwa mara kunanisaidia kupunguza kiu na kuongeza umakini katika kazi zangu za kila siku.